Mimi napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza kwa sababu kunanipa burudani na msisimko bila kuchoka sana kimwili. Kutazama michezo huniruhusu kufuraia ushindani, mbinu za wachezaji na kazi za timu, hasa wakati wa mechi kubwa au mashindano muhimu. Pia napata furaha ya kushirikiana na wengine, kujadili matokeo na kufuatilia maendeleo ya timu ninayoipenda. Ingawa kucheza michezo ni muhimu kwa afya mimi hupata raha zaidi kuitazama michezo kama njia ya kupumuzika na kujiburudisha.

Mimi napenda mbwa zaidi kuliko paka kwa sababu ni wanyama, wanaoonyesha, uaminifu na urafiki wa karibu na binadamu. Mbwa hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha. Kwani huwa tayari kucheza, kulinda na kuonyesha upendo bila masharti. Pia napenda jinsi mbwa wanavyoweza kufundishwa na kushirikiana vizuri na watu katika shughuli za kila siku. Ingawa paka nao wana sifa zao za kipekee mimi huvutiwa zaidi na tabia ya mbwa kuliko ya kuwa karibu wachangamfu na waaminifu.

Mimi napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenya ladha nzuri na faida nyingi kiafya. Samaki hunipa proteini bora na viruputisho muhimu kama omega tatu ambavyo hunisaidia, husaidia afya ya moyo na akili. Napenda pia samaki kwa sababu wanaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kuchemshwa, kukaangwa, kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi. Hivyo ladha haichoshi. Zaidi ya hilo samaki ni chakula chepesi kinacho mengenyeka vizuri. Jambo linalonifanya nisike vizuri baada ya kula.

Mimi nimewai kufanya yoga kwa muda na imekua sehemu muhimu ya kujitunza kimwili na kiakili. Wakati wa kufanya yoga mimi huanza kwa kupumua kwa utulivu ili kuodoa msongo wa mawazo na kuadaa akili kwa mazoezi. Miondoko ya yoga unisaidia kuongeza unyumbufu wa mwili na kuimarisha misuli na kupunguza maumivu madogo yanayo tokana na kukaa au kufanya kazi kwa muda mrefu. Zaidi ya faida za mwili, yoga unisaidia sana katika kuthibiti mawazo, kunipa utulivu wa ndani na kuongeza umakini katika maisha ya kila siku. Baada ya kufanya yoga mimi ujisikia mwenye amani, nikiwa na nguvu, mpya na mtazamo wa chanya. Wa kukabiliana na shuguli zangu.

Mimi ni na mausiano mazuri na waze wangu, yanayo jengwa juu ya eshima, mawasiliano na usikivu. Mimi ujitahidi kuwasikiliza na kuthamini ushauri wawo kwa sababu wanauzoefu mkubwa wa maisha unawoni saidia kufanya mamuzi bora. Pia mimi huwasiliana nao mara kwa mara kwa unyesha upendo na kuwasaidia pale inapoweza kana. Jambo linalo imarisha usiano wetu. Mausiano haya unipa mongozo wa madili. Utulivu wa moyo mahasia ya kuunganishwa na familia na historia.

Mimi napenda hali ya hewa ya wastani ambayo siya ya jotokali wala baridikali. Kua sababu inanipa faraja na uhuru wa kufanya shuguli zangu za kila siku bila usumbufu. Katika hali hii ya hewa, mimi huo na nguvu zaidi, siyo mchovu haraka. Na weza kufanya kazi na kutembea nje kwa sumda mrefu bila kuhisi keo. Hali ya hewa ya wastani pia unisaidia kuwa na umakini mzuri na utulivu wakili. Jambo linaloboresha ufanisi wangu katika kazi na maisha ya kawaida. Zaidi ya hilo mimi napenda hali ya hewa yenye upepo mwanana na jua li si lokali sana. Kwa sababu uifanya siku iwe yenye si iwe ya kupendeza na yenye amani. Mazingira yanayo yanapokua katika hali hii mimmi ufuraiya kutembea kupumzika au kukanje ni kifuraiya mandari bila kuadhiri afya yangu. Hali ya hewa ya aina hii unifanya nijisikie mwenye furaha nikiwa huru na nikiwa na mwili na akili zilizo katika huyano mzuri.

Mimi jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kuwa maadili mema na mwongozo maisha unao saidia kuishi kwa haki na heshima. Dini hunipa maelekeo na kutofautisha mema na mabaya na hunisaidia kufanya maamuzi yenye kuzingatia utu, uaminifu na upendo kwa wengine. Kupitia mafundisho ya dini, mimi hujifunza kuwa mvumilivu, mwenye huruma, na kuwajali watu, wanao nizunguka. Jambo linalo nifanya niishi kwa amani na jamii. Zaidi ya hayo, dini ni muhimu kwangu kwa sababu hunipa utulivu wa moyo na matumaini. Hasa wakati wa changamoto au hali ngumu za maisha. Imani hunisaidia kuwa na nguvu na nguvu ya kiroho, kunipa tumaini la kesho bora na kunifanya, nijisikie kuwa siko pekee yangu, kupitia sala, tafakari au ibada, mimi hupata nafasi ya kujidhamini, kushukuru na kuimarisha uhusiano wangu na mungu pamoja na watu wengine.

Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia hasa katika matumizi ya programu na zana za ki digitali kwa sababu teknolojia inanafasi kubwa sana katika maisha ya kisasa. Ujuzi huu utanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuwasiliana kwa uraisi na kufungua fursa mpia za ajira au biyashara. Kujifunza teknolojia pia kuna nipa uwezo kubadilika au mabadiliko ya dunia ya kazi na kuniongezea kujiamini katika matumizi ya vifa vya kisasa. Zaidi ya teknolojia mimi ningependa pia kujifunza ujuzi wa mawasiliano na uongozi kwa sababu ujuzi huu ni muhimu katika kazi na maisha ya kila siku. Kuwa nauwezo wakuwasiliana kwa wazi, kusikiliza wengine na kuwaongoza kwa mfano. Kuna saidia kujenga mausiyano mazuri na kufanikisha malengo ya pamoja. Ujuzi huu utanisaidia kukua binasi, kushirikiana wizuri na watu wengine na kutoa mchango chanya katika jami ninayoishi.

Mimi nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi na hasaa mapema baada ya kuamka kwa sababu akili yangu huwa bado safi na haina msongamano wa mawazo. Wakati huu mimi huwa na umakini mkubwa nguvu ya kufikiri na uwezo wakupanga kazi kwa ufanisi zaidi. Asubuhi hunisaidea kushugulikia kazi muhimu au sinazo hitaji umakini wa hali ya juu kabla ya kuchoka au kupata usumbufu wa siku. Zaidi ya hayo kufanya kazi asubuhi hunipahisia ya kuridhika au kuthibiti. Uzibiti wa siku yangu. Ninapo maliza kazi nyingi mapema. Mimi hupunguza msongo wa mawazo na hupata muda wa kushugulikia majukumu mengine kwa utulivu. Hali ya hewa ya asubuhi pamoja na ukimia na mwanga wa jua wa muanzo wa siku. Hunifanya nijisikie mwenye motisha na tayari kukabiliana na changamoto za siku nzima.

Mimi mafunzo ya kazi ya liyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano kazi ni kwa sababu ya menisaidia kuwelewa jenzi ya kufanya kazi vizuri na watu tofauti. Kupitia mafunzo haya, mimi nilijifunza kusikiliza kwa makini, kutoa maoni kwa eshma na kushugulikia changamoto za kikazi bila mikogoro. Ujuzi huu umenisaidia kujenga mausiano mazuri kazini na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi dami ya team. Zaidi ya hayo, mimi pia nilifaidika sana na mafunzo ya usimamizi wa muda huo na upangaji wa kazi. Ambayo ya umenisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati na kwa mpangilio mzuri. Mafunzo haya yalini fundisha jinzi ya kuweka vipa umbele, kupanga latiba na kupunguza usumbufu kazini. Kwa kutumia ujuzi huu, mimi ni meweza kuongeza tija kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha ubora wa kazini na yoifanya kila siku.

Mimi napenda mvua hasa inaponyesha kwa utulivu na bila upepo mukali kwa sababu, uniletea hisia ya amani na utulivu wa akili. Sauti ya matone ya mvua unisaidia kupumuzika, kufikiria kwa kina na wakati. Mengine kunifanya nijisikie mwenye faraja nikiwa ndani ya nyumba. Pia, mvua hunifanya mazingira yawe, safi, hewa iwe baridi na mandhari yake mazuris zaidi. Zaidi ya hayo, mimi napenda mvua kwa sababu ina, maana ya uhai na baraka. Hasaa katika maeneo yanaeitajimaji, kwa kilimo na maisha ya kila siku. Mvua huleta matumaini, mapya, ukuwaji wa mimea na, kusaidia jamii nyingi kuendelea na shughuli zao. Hingawa wakati mwingine mvua nyingi, inaweza kuleta changamoto. Mimi huiona mvua kama zawadi ya asili inayo stahili kudhaminiwa.

Mimi napenda maua kwa sababu huleta uzuri, rangi na hisia ya utulivu katika mazingira. Kuyaona maua hunifanya nijisikie mwenye furaha na kunipa amani ya akili, hasa ninapokuwa nimechoka au nina mawazo mengi. Maua pia yana harufu nzuri ambayo huongeza hali ya kupumzika na kufanya mazingira yawe ya kuvutia zaidi. Zaidi ya uzuri wake, mimi napenda maua kwa sababu yana maana ya kihisia au kimaisha. Maua mara nyingi huwakilisha upendo, shukrani, faraja au furaha kulingana na tukio au aina ya ua. Pia hunikumbusha thamani ya asili na umuhimu wa kuitunza, kwa sababu uzuri wake unahitaji uangalizi na subira. Kwa ujumla, maua hunigusa moyoni na kunifanya nithamini uzuri mdogo wa maisha ya kila siku.